Kusema kweli, mimi hujaribu kadri ya uwezo wangu kugawanya taka zangu nyumbani. Mimi hutenganisha taka zinazooza kama mabaki ya chakula na maganda ya matunda na zile zisizooza kama plastiki, karatasi na chuma. Taka za chakula wakati mwingine zinaweza kutumika kama mbolea ya asili kwa bustani, wakati plastiki na karatasi zinaweza kupelekwa kwenye vituo vya urejelezaji. Ninaamini kuwa tukifanya hivyo, tunapunguza uchafuzi wa mazingira na kusaidia rasilimali zetu kutumika tena kwa njia bora.

Wazo langu zuri kwa siku hii adhimu ya krismasi ni kuhusu kutoa bila kutegemea kupokea. Katika sherehe hizi, tujikumbushe kuwa zawadi kubwa kuliko zote ni upendo na muda wetu kwa wengine. Unaweza kuifanya siku ya mtu kuwa nzuri kwa neno moja la faraja, tabasamu la dhati au kushiriki mlo na jirani mwenye uwitaji.

Ili kuongeza uzalishaji wangu, mimi huanza kwa kupanga orodha ya mambo ya kufanya kila asubuhi. Napenda kutumia mbinu ya kufanya kazi kwa vipindi, ambapo najikuta kwenye jikumu moja kwa muda fulani bila usumbufu wa simu au mitandao ya kijamii. Pia, nimegundua kwa kupumzika kidogo katikati ya kazi kuna nisaidia kuipa akiliangu nguvu mpya na kuendelea na kasi ile ile.

Ndio, mimi ni mpenzi mkubwa wa mvua. Ninachopenda zaidi ni ile harufu ya ardhi wakati matone ya kwanza yanapoanza kuanguka baada ya uke, ukame wa muda mrefu. Mvua inaniletea hisia ya utulivu na amani. Hasa ninapokua ndani ya nyumba nikiskiza sauti ya matone yakigonga paa. Pia, mvua ni ishara ya neema na baraka kwa wakulima wetu. Kwani inaleta kijani kibichi na uhai katika asili.

Somo la sayansi ninalolipenda zaidi ni bayolojia. Inanivutia sana kujifunza kuhusu viumbe hai, kuanzia chembe chembe ndogo kabisa hadi mifumo tatata ya mwili wa binadamu na asili inayotuzunguka. Bayolojia inatusaidia kuelewa jinsi uhai unavyoendelea na umuhimu wa kutunza mazingira yetu ili kulindi spishi mbalimbali. Kila mara ninapojifunza kitu kipya kuhusu asili najihisi nimeunganishwa zaidi na ulimwengu.

Ndiyo, nishawai kujaribu kujifunza kupiga gitaa, lakini kusema ukweli, haikuwa kazi raisi hata kidogo. Nakumbuka jinsi nilivyokuwa nikihangaika kupa kupanga vidole kwenye kamba na maumivu nilioyapata kwenye ncha za vidole viangu. Licha ya duhudizangu, ilifika maali nikaona muziki huo haupandi, nikaamua kueka gitaa pembeni na kukubali ya ishe. Ingawa niliacha, bado ninaheshima kubwa sana kwa wapiga gitaa kwa sababu sasa najua nikiasi gani cha mazoezi na uvumilivu kinahitajika ili kutoa sauti nzuri.

Umeme unapokatika, mimi sioni kama ni kikwazo, bali ni nafasi ya kufanya mambo tofauti. Badala ya kukaa gizani na kulalamika, mimi hupenda kutoka nje na kutembea kidogo ili kupata hewa safi na kunyoosha miguu. Kama siko kwenye hali ya kutembea, mimi hutafuta jambo lingine la maana la kufanya. Kama kusoma kitabu ambacho nimekiacha kwa muda mrefu, au kupanga mipango yangu ya baadae. Kwangu mimi, wakati umeme haupo, ndio wakati mzuri wa kutulia, kutafakari na kuungana na mazingira yangu bila usumbufu wa vifaa vya kielektroniki.

Ndio, mimi napenda kupika, lakini kwa masharti kidogo. Sipendi kupika vyakula vya kawaida kila siku. Badala yake, mimi huvutiwa zaidi na mapishi mapya ambayo sijawai kujaribu. Siri yangu kubwa ni kwamba mimi ni mpenzi mkubwa wa vitu vitamu na vyakula vya haraka. Kuna burudani ya pekee katika kutengeneza baga ya nyumbani, pizza, au keki tamu ambayo unajua itakurudhishia nafsi. Kwangu mimi, jikoni ni sehemu ya kufanya majaribio ya ladha mpya na kutengeneza kitu ambacho si kitamu tu, bali ni zawadi kwa tumbo langu.

Ninapofanya kosa kazini, hatuwa yangu ya kwanza ni kukubali kosa bila kutuo vi singizio. Ninaamini kwa uaminifu ni msingi wa kazi. Hivyo mimi huatarifu walioathirika mapema na kuomba radhi. Baada ya hapo, ninaelekeza nguvu zangu katika kutafuta suluhisho la haraka ili kurekebisha hali hiyo. Jambo muhimu zaidi kwangu ni kufanya tathmini ili kuelewa kwanini kosa lililotokea. Na kisha kueka mikakati ya kuhakikisha kuwa halijirudi tena.

Mimi hupata habari zangu kupitia mchanganyiko wa vianzo mbalimbali ili kuwa na picha kamili ya kinachoendelea duniani. Mara nyingi, mimi hutumia mitandao ya kijamii kama X kwa ajili ya habari za papo kwa hapo. Lakini mimi husoma pia tovuti za habari za kimataifa na za ndani. Ili kupata uchambuzi wa kina. Pia, barua pepe za muhktasari wa habari hunisaidia kupata mambo muhimu nikiwa ninafanya kazi.

Ndio, nimeshawai kushika jembe na kulima. Na kusema kweli, ni kazi inayokufundisha unyenyekevu. Ninachopenda kuhusu kilimo ni ule uka, ukaribu na ardhi na mchakato wa kuona mbegu ndogo inavyochipua na kuwa mmea mkubwa. Ingawa maumivu ya mgongo na jua kali sio mchezo, kuna furaha ya kipekee unayopata unapoanza kuvuna matunda ya jasho lako. Kilimo kimenifanya nidhamini sana kazi ngumu inayofanywa na wakulima wetu ili kuhakikisha chakula kinafika mezani. Ni uzoefu unaokukumbusha kuwa kila kitu kizuri kinahitaji muda na matunzo.

Katika kushirikiana na timu, mimi huwaamini kwa usikivu ni muhimu kama ilivyo kutuo mawazo. Mimi hupenda kuanza kwa kuelewa nguvu na udhaifu wa kila mwanachama ili tuweze kusaidiana pahali na panapohitajika. Ninahakikisha kuwa nikowazi katika kutoa mrejesho na niko tayari kupokea ushauri kutoka kwa mwenzangu bila kujihami. Pia, mimi hutumia zana za kijiditali kuratibu kazi ili kila mtu awe na tarifa sahihi. Siri ya ushirikiano wangu ni kuweka maslahi ya timu mbele na kusherehekea mafanikio ya kila mmoja wetu. Kwani ushindi wa mmoja ni ushindi wa timu nzima.